Mimi naishi nje ya mji naishi mwanza ambao ni mkoa mmoja wapo nchini Tanzania. Pamoja na hivo naishi mjini wilaya ambayo ni yailemela. Kuna wilaya mbili ambazo ni za mjini wilaya njia magana na wilaya yailemela. Naishi wilaya yailemela kalibu na harimasha uli ni mbali kidogo lakini ni mjini kuna uduma za kila kitu. Hivo usiku kukua mimi napenda siku za wikendi kutoka, huwa napenda kutumia pikipiki. Kwa huwa natoka huku kwa pikipiki mpaka kwenda maeneo ambayo yamechangam ka zaidi na pia hurudi kwa pikipiki. Ninapokua na kampani ya marafiki zangu, huwa natumia kubolt, tunabuolt bajaji, tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kuna wakati ambao nachelewa kutoka kazini, huwa napanda haisi, haisi huwa zinakweko kutoka mjini, mpaka nyumbani, napoishi, mwisho huwa ni saa mbili, kwa kuanzia ile mida, mpaka saa mbili usiku, tunapata usafili wa haisi. Baada ya hapo mpaka mida ya saa nne, saa tano funapata usafiri wa bajaji. Mtu anapanda bajaji yapokuwa bei hupanda kwa kiasi. Bei ya usafiiu wa pikipiki huwa nigarama nigari zaidi kwa mda wa usiku.

Somo la sayansi nalolipenda ni bioloji, biolojia, na kumbuka nilifaulu form 4, na kumbuka nilipokuwa form 2, kuingia form 4, nilikataa kusoma masomo ya sayansi, japokuwa nilikuwa na vigezo hivo, lakini somo la bioloji ilikuwa nilazima usome ata kama ulikuwa unasoma masomo ya sanaa. Haa, hivyo mi nilisoma masomo ya sanaa, lakini katika soma ambayo niliwai kulipenda la sayansi, nilikuwa nisomo la biologia ambapo, nilikuwa na faulu vizuri, ata mtihani wangu wa mwisho nilifaulu vizuri. Nilipenda kujifunza zaidi, kuhusu ku wa giyombiwa binadamu, lakini pia nilipenda kujifunza kuhusu kupumua, na viumbe mbali mbali. Sikujua ni kwa nini nili kuwa lina nivutia, ila nilipenda sana somo ilo.

Napenda chai na chai ninayoipenda ni ile yenye viungo vingi. Mimi hupenda kutengeza chai inaweza kwa mshaki roho na kwa na nguvu. Hivo, chai zuri inaweza kuamsha ki roho na kuwa na nguvu huitengeza kwa maji. Maji ya kawaida nikisha weka maji na weka mchanganyiko wa unga. Na kwa na kiungo changu cha chai ambacho na kwa nimechanganya unga wabdarasini, unga wa karafu, na kwa ni mechanganya amalipoda, amrapoda, pamoja na hiriki, pia huweka, mchanganyu kwenye maji na ukachemuka, baada ya hapo hupenda kuweka tangawizi, pamoja na limao, kuongeza ladha zaidi. Nikinywa chai hiyo Naweza kufanya kazi siku nzima bila kuchoka.